Chakula ambacho mimi napenda kukila jioni ni chakula kiitachwo wali ama pilau. Napenda kula chakula hiki kwa kuwa kina ladha tamu sana. Napenda kukila pamoja na familia yangu kwa kuwa wanakipenda sana na ni chakula ambacho huwa kinaleta furaha ndani yetu kila siku.

Sana sana mimi hufanya mazoezi ya mwili mara mbili kwa siku asubuhi ninapoamka huwa naenda na nafanya mazoezi ya mwili Alafu jioni nitokapo kazi huwa nakuja nafanya mazoezi ya mwili na pia napenda kukimbia ama kutembea nikielekea kazini.

Kinyuaji ninacho kipenda zaidi ni kahawa. Napenda kahawa kwa kuwa huwa inafanya mafikira yangu yafikilie halaka. Huwa inafanya yakue kwenye, kwe yafikilie ya halaka. Napenda kukunyua kahawa kila saa ninapo feel Inaposikia niko na matatizo yananisumbua.

Mnyama wangu wakufuga ni mbwa, niko na mbwa ambaye nimefuga, mbwa huyu ni mbwa mwenye afya nzuri, ni mbwa mcheshi sana, ni mbwa ambaye napenda kutembea naye kila siku nikitokea kazi, ni mbwa ambaye huwa ananipenda sana na anapenda kucheza na mimi sana.

Kumbu kumbu abayo nikonao ya kutisha nikiwa mtoto, kuna siku moja nilikuwa nimetumwa na nikarudi usiku nikapitia kwa msitu, nilikimbizwa na watu wawiri, nilinusurika kwa kuingia kwa boma ya wenyewe kwa kuwa watu karibu wa nikamate na siku juwa ni ya yao ni gani.

Napenda mvua sana. Mvua huwa inanifurahisha sana kwa kuwa. Mvua hukuja na baraka. Naamini kuwa mvua ni baraka kwa kuwa. Huwa inakuja inatusaidia maji ambayo maji ni uhai na pia inasaidia mimea yetu kukuwa. Na hii mimea ndiyo huwa inakuja inatupea chakula siku za nyusoni.

Vitu ambavyo nafanya kueka afya nzuri ni kukula vizuri, kukula chakula abacho kina manufaa kwa mwili, chakula abacho hakileti maladhi na pia kufanya kufanya mazoezi naamini kuwa mazoezi husaidia mwili kuwa na afya nzuli napenda pia kutembea ili kukuwa na afya mzuli.

Napendelea kusoma kuliko kuandika. Napenda kusoma sana vitabu, vitabu na amini kuwa vitabu ziko na mahalifa. Napenda kusoma kwa kua kwa kua nitaweza kujifunza maneno mingi na pia kujifunza mambo mingi sana kwa hii dunia kuliko kuandika.

Nashiriki katika jamii yangu kwa kushikania na wao katika mambo ambayo yanahitajika tufanye pamoja kama jamii kushikania nao na kusaidiana nao kujikuza kimaisha na kutafuta asrimali ya ambazo zitasaidia jamii yangu kwa miaka ijayo sana.

Kitu ambacho huwa nafanya kila jioni kabra ya kurara, napenda kufanya mazoezi, kisha na maana napenda kuenda na kuoga, kisha huwa nakuja nakaa chini, nafikilia vile nitapanga siku yangu ya kesho ili niweze kufanya mambo ambayo nafaa nakuwa nikifanya.

Huwa nasafisha vifaa vyangu mara mbili kwa siku naamini kuwa usafi ni kitu cha maana maishani na ndiyo maana huwa naosha vifaa zangu mara mbili kwa siku kwa kuwa kitu safi huwa inaleta maisha bora na maisha yenye furaha.

Napenda kuongea kuliko kuandika naamini kuongea nitaweza kujieleza vizuri kuliko kuandika nitaweza kujieleza vizuli kwa kisha na maana kila mtu ataweza kuelewa ninacho ongelea kuhusu bila kufikilia tofauti na vila nilikuwa nataka kumaanisha.

Napenda sana nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi huwa na ladha tamu. Nyama ya mbuzi hunifanya nifurahie. Nyama ya mbuzi huwa nyororo. Napenda nyama ya mbuzi kwa kuwa huwa inakuwa na ladha tamu ukilinganisha na nyama zinginezo. Ni nyama ambayo hata wewe utafurahia kuila.

Sana sana mimi napenda mbwa. Mboa ni mnyama ambaye napenda sana. Kwa kuwa mbwa ni mnyama mcheshi sana. Ni mnyama ambaye atashinda na wewe. Kira wakati ni mnyama ambaye atakuwa na wewe. Kira wakati mnyama ambaye atakulindia adiboma na akuangarilie kwako kama hauko.

Huwa napokea maoni kutoka kwa wengine nikiwa nimefurahia kwa maana huwa naamini hiyo maoni nisiporekebisha, itaniletea madhara siku za nyusoni Hua napokea maoni nikiwa nimefurahia kwa kuwa. Huwa inanisaidia kurekebisha pahali ambapo nimekose.

Jukumu ninalo lipenda sana kazini ni kugawa kazi kwa wafanyikazi wenzangu napenda kugawa hii jukumu kwa kuwa nitajipa kazi ambayo nitaweza kufanya bila tashwishi yoyote na nitaweza pia kusaidia wengine kuwapea kazi ambayo pia wao wataweza kufanya bila tashwishi yoyote.

Zawadi zuli yenye nishawahi kupokea ni chupa ya maji, ni chupa ambayo huwa nabebea maji yangu hadi waleo nikienda kazi. Hii zawadi huwa inanifurahisha sana kwa kuwa, nilipewa siku yangu ya kusherekea, siku ya kuzaliwa, ni zawadi ambayo huwa napenda kukaa nayo sana.

Ndiyo, napenda kusikiriza radio, radio hukuwa na maarifa mingi, napenda kusikiza muziki kutoka kwa radio, napenda kusikiza taarifa, napenda pia kusikiza vipindi vya radio kwa kuwa zinakuangana uchesi sana ni vipindi abazo utaskia na ushinde ukicheka hama ushinde ukiwana furaha.

Huwa nangoja barua pepe mara mbili kwa siku, huwa naangalia kama nimepokea barua pepe mara mbili kwa siku, huwa naangalia kila saa. Ikikuja nikuwe nimeiangalia hiyo masaa na, ili niweze kurudisha mapokeo.

Napenda chakula kisicho na mafuta mingi, kiwe na mafupa, mafuta lakini ikue ni mafuta kidogo, kisikue ni mafuta mingi, kwa kuwa naamini ukikula mafuta mingi afya yako itaendelea kudhoofika, afya yako haitakuwa mzuri. So mimi napenda chakula kisicho na mafuta mingi.

Ndio, napenda kupiga picha, napenda kupiga picha sana, napenda kupiga picha kwa kuwa, hizo picha ni kumbukubu za maisha, ntakuwa nikiona hiyo picha, nakumbuka hiyo siku nilikuwa wapi, chenye nilikuwa nafanya, tulikuwa na nani, na nilikuwa natoshana aje, kwa kuwa miaka inaenda ikiongeze.

Ndiyo, napenda kujifunza kupiga gita, gita Napenda kujifunza sana Huwa inafanya nifurahie nikishika gitaa, na nianze kujifunza, huwa nafurahia kusikia hiyo, hizo sauti ambazo nyuzi za gitaa huwa zinatoa, huwa nafurahia sana nikijifunza kupiga gitaa.

Hua na jaribu kufanya kazi kwa ukamilifu na haraka ili niweza kuwa na muda wangu wa kufanya vitu zagu za kibinafsi. Huwa najalibu kufanya mambo ya kazi kazini na kufanya mambo yangu ya kibinafsi nyumbani ama siku ama masaa yenye siko kazini.

Mfumo wa simu ambayo napenda ni iPhone, napenda simu hii kwa kuwa ni simu inayopendeza zaidi, ni simu inayopiga picha zenye ni zahari ya juu, ni simu ambayo ikona usalama kutokana kwa watu ambao wanaotaka kuiba vitu zangu.